Napenda kukila chakula kitamu kwa miaka mingi nimekua nikila katika moja wapo ya mkahawa Mkahawa huu una vyakula vingi sana ambavyo ni vitamu lakini mimi nakipenda kimoja tu ambacho hunipa furaha hata wakati nakila vile vile nikila chakula hiki mimi huwa na shibe.

Mimi hufanya vitu vingi sana wakati wa mgogoro na mtu. Kwanza, Mimi humpa wakati wa kupumzika ili kuweza kuondoa hiyo hasira. Kwa sababu naamini kuwa, nikijaribu kutafta suluhisho na hiyo hasira, haitawezekana. Pili, Mimi hutafta mtu wa karibu ambaye anaeza kumuongelesha yule ambaye nina mgogoro naye. Tatu, baada ya hapo, mi huwa natafta mda wa kumuongelesha na kama kuna kuomba msamaha, mimi huomba msamaha.

Mfereji wa tv ambao na ufata ni citizen, napenda sana kutazama citizen kwa sababu ina vipindi mbalimbali ambavo vinanipa burudani wakati nimepumzika vile vile na ameni kuwa citizen ikona kila kitu ambacho nataka kutazama na kukiona na kuenda na kueza kujifunza pia.